Rangi ambayo naipenda sana ni rangi ya blue, hii ni rangi inayonipa ishara ya mbingu na ishara ya bahari, hii ni rangi ambayo inanipa utulivu sana na inanieka katika hali ya freedom. Rangi hii inanipendeza sana na rangi hii ni rangi ambayo inapatikana mahali pa mandhari mazuri na pia mahali pa fahari.

Ndiyo, nimewahi safiri kwa ndege, lakini nimeweza tu kusafiri nchini, pale ambapo nilitoka Nairobi, kuelekea Mombasa, kupitia ndege ambazo zinaitwa Jambo Jet, hizi ndege huwa nafuu, hizi ndege huwa zinajaa pia kwa haraka kwa vile unafaa kuweza kuhakikisha kuwa umebook mapema. Ndiyo safari yangu ya kwanza na ndege nchini.

Ndiyo ni mewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, nilienda wakati ambapo wana muziki tofauti tofauti, nchini walikuwepo, pale ambapo mwaka ulikuwa tunavuka katika mwaka mpya, hapo tarehe thelathini na moja mwezi wa Disemba, tulienda katika tamasha la muziki, tulikuwa na waimbaji tofauti tofauti, mwana densi tofauti tofauti, wacheshi tofauti tofauti, ilikuwa tamasha la kukata na shoka kwa vile tulidensi, tulicheza, tulifurahi, tulirusha mikono juu kwa shangwe na nderemo ilikuwa siku ambayo sitawai sahau.